Zoea ambalo mzuri nimejenga na ninalo lifuatilia sana ni kujipa dakika thalathini. Kila siku kusoma kitabu. Nalipenda sana zoea hili kwa maana linanipa mawazo mapya na kunipa motisha na mtazamo mpya katika maishani. Kila ninapo amka ninatafuta ama natenga dakika thelathini, na ninaposoma ninaweza kutafakari ambapo maisha yangu yamefika. Na pia naweza kufikiria. Na pia naweza kueka mikakati ya miezi ijayo kulingana na mambo mapya ambayo niweza kusoma. Kwa hilo kusoma kila siku kunafungua mawazo yangu, unafungua akili gangu na linaliwezesha kuona mambo mambo kwa utofauti kwa maana niko na masomo.

Nimewai kujitolea wa kwanza niliweza kushiriki katika kongamano ama katika mikakati ya kijamii ambayo yalihusisha upanzi wa miti wa nili nimekuwa nikishiriki katika tukio hili kila mwaka napenda upanzi wa miti kwa minajili ina inaniwezesha kuwa mwanaharakati ambaye anajituma ku kuhakikisha kwamba miche na environment yetu, mazingira yetu ya koingangari na yamechungu vya kutosha. Na katika usaidizi huu inanifundisha umuhimu wa kushirikiana wengine. Na umuhimu wa kila binadamu kuwa na motisha na pia kuwa na imani kuwa yeye pia anaweza kuweza kuleta mazingira bora. Na pia anaataa akiweka effort ndogo. Anaweza kusaidia kusawazisha matukoe ambayo yanastahili.